Ndiyo, napenda kwenda pwani. Napenda utulivu wa bahari, upepo mwanana na kusikiliza sauti za tuseme mawimbi. Ama kutembea ufukuweni, ambao unisaidia kupumzika na kupumzisha mawazo tuseme. Na pia kufurahia chakula cha baharini au kukaa tu nikitazama mandhari. Unifanya nijisikie mwenye amani na furaha, mingi sana.

Ninapo furahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kufanya mambo ya utulivu. Mara nyingi, mimi husikiliza muziki, kuangalia filamu au vipindi vya televisheni au kusoma kitabu. Wakati mwingine, napenda pia kuzungumza na familia au marafiki kwa simu. Au kufanya shughuli ndogo za kifamilia kama kupika na kupanga vyumba. Kila jambo nilichochagua kufanya ni ile tu ya kujifanya nijisikie amani na kuridhika nyumbani.